Jioni ninapenda kukula wali na maharagwe kwa hiyo ni chakula rahisi ya kupika wali si ngumu kupika ni rahisi tena napika haraka na pia maharagwe hivyo hivyo ni chakula ambacho napika haraka.

Ningependa kupata mafunzo yanayo saidia kitaaluma na ki binafsi kama mawasiliano na uongozi jinsi ya kuwasiliana vizuri kusikiliza na pia kuongoza timu kwa heshima utatuzi wa matatizo kazini na pia teknolojia na ujuzi wa kidijitali na maduli na taaluma mema kazini ili kuhakikisha uaminifu katika kazi.

Kati ya paka na umbwa, napenda umbwa napenda umbwa kwasababu umbwa yaweza kulindia boma naweza fukuza wezi mgeni akija ambae hajawai muona ata mbwekea kwa kuwa hamjui wakidhani ni mwizi naweza enda zako mbwa ibaki ikikulindia nyumba hiyo ndio sababu napenda mbwa sipendi paka.

Nimeona mandhari kathaa, ya kwanza ya ambayo nimeona ni machweo ya jua baharini anga likiwa kwa rangi ya machungwa, pinki na zambarau mawimbi yakitulia polepole na pia mashamba ya kijani baada ya mvua, harufu ya udongo kila kitu kinaonekana kipya na rembo sana.

Ndiyo nimewai kununua tikiti za tukio huwa napenda kuzinunua unaenda na marafiki zako mnafurahia kwamba hamuwezi boeka mkienda kuziona huwa zinafuraha sana na pia zingine zina funzo.

Napenda rangi wa nyeupe. Hiyo nyeupe inafanya nyumba ikae ina mwangaza sana. Sipendi rangi nyingi mimi tena napenda tu nyeupe. Nyeupe huwa naona ikiwa rembo. Sipendi hizi marangi za zenye zina macolour mingi.

Programu ninazo tumia mara nyingi huwa natumia barua pepe za kazi, google, facebook, instagram na pia WhatsApp kwa kutumia mawasiliano ya haraka na kazi na marafiki na pia kuko na Google documents huko waenda una andika mawazo pia kazi na pia mipango yako kwa hivyo.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa mambo ya kisasa, naangalia, pia naweza enda kuona. Watu ambao wanafanya mziki, inafanya na wewe unaweza kujua vile mziki huo unachezwa na pia naweza taka kujua na kuchora.

Jambo ninalofanya ilikumaliza kazi kwa wakati ni kutotumia simu na kuwa makini na kazi yangu kama nimeanza kazi nafanya kazi ya hadi mwisho nisiwe nafanya mambo mengine ambayo si kazi kwa makini kabisa.

Penda kula wali sana kukopoa wali ni rahisi kupika mtu hushiba na chakula rahisi napenda wali pale waweza kula na nyama maharagwe nadhani wali utakula na kila kitu.

Kampuni ya teknolojia ninaweza amini ni samsung Samsung ina vitu mzuri pia bei yao iko sawa siwezi nunua kitu ya teknolojia ingini kama si kwa kampuni hiyo.

Nasherekea mwaka mpya. Mtuane kwa kwenda kanisani naimba nikishikuru mungu kwa kunilinda mwaka uliopita Kuomba. Naendanga kanisa.

Ndiyo ningependa kurudi ujana kwa kuwa ujana ni raha tupu haufikirii kuhusu kazi kazi yako ni kucheza na kukula haufikirii mambo ya kupata pesa ya kulipa nyumba ya kulipa nini.

Huwa ninaichaji mara mbili kwa siku asubuhi na jioni. Ikichajiwa mara mbili kwa siku iko sawa kabisa.

Nguvu zangu za kazini ni nina uwezo wa nina uwezo wa ubunifu na pia kusikiliza watu vizuri ili niweze kutatua shinda langu huwanatatua shida vizuri bila kubagua mtu.

Napenda kuva kofia wakati kuna baridi. Spendi kuva kofia wakati kuna joto. Kwa mtu huhisi joto sana. Kukiwa na baridi ndiyo napenda kuva kofia na fichotama. Kweli, nahisi baridi. Anyway, na nitunze pia afya yangu.

Napenda mahali kimya sipendi mahali pana kelele napenda mahali kimya hunipa hisia ya utulivu waweza kufikiria vizuri na pia utafanya mambo bila haraka na pia inasaidia unaweza kufikiria vizuri unapofanya kazi au unaposoma.

Ili ili kujitunza na kula chakula bora chakula ambayo inanipa proteni vitamu kama mboga za kijani pia nala matunda nafanya zoezi na kimbia asubuhi na pia kwenda hospitali naangaliwa hali yangu iko vipi.

Mahusiano yangu na wazee wazee wangu nina hekima kwao alafu napenda hadithi zao na ushauru ushauri wao na pia apina kuwa ni heshima na subira kwao na kusikiza mambo yao wanayo funza.

Ujuzi ambao nahitaji ku imarisha ni ujuzi wa mawasiliano ya kina kujua jinsi ya kueleza mawazo kwa uwazi na kuskilivu kwa makini kuelewa vizuri matatizo au mapendekezo ya wenzangu kabla ya kutoa suluhisho.

Chakula cha jadi ni nachopenda ni ugali na mboga za majani naipenda kwa sababu ni kikamilifu na chenye lishe na pia ni rahisi kwa afya mboga za majani zina vitamin.

Ndiyo ninapenda kujaribu vyakula vipya chakula mengine ni matamu mengine yana ladha na pia kujaribu mapya unaweza kujua kile ambacho hukuwa umeonja pia utakuwa na na utakuwa umesoma kitu ingine kwa kuwa unaezataka kujua ya pikwapi.

Ndiyo napenda kula popcorn sana lakini napenda kuikula kama chakula rahisi ni tamu na pia ya napenda kula nikiona movie kwenye runinga.

Ndio ninapenda kupiga chombo cha muziki kama drum napenda kuicheza siku ya ibada wakati watu wanaimba hucheza na furaha mtu anahisi vizuri awe na furaha.

Ninapenda kuandika kwa kompyuta kwa kuwa kwa kompyuta ni rahisi kuandika na pia unaweza kuhifadhi hapo delea kufuta kwa mkono utajichafua na ukioga mkono yata maandishi hayo yatatoka.

Mi napenda kuenda madukani mchana. Kile nikinunua naangalia. Kwa makini mi nachukua. Naangalia kama kimeharibika hakijaharibika. Na pia naangalia vitu zingine ambayo ningependa kuchukua huko dukani.

Huwa najiandaa kwa kujitayarisha mapema na iandika mapema kisha naangalia kama kuna makosa ambayo nimeandika kwenye hiyo ripoti narekebisha nauliza mtu mwingine aiangalie kama iko sawa.